Yani, kwanza kabisa, weekend yangu huwa napenda, weekend ikishatokea, shughuli zangu zote zilizo pita kwanzia jumatatu, mpaka ijumaa, niziache hapo ijumaa. Ili weekend inapo aanzia jumamosi, mawazo yote ya kazi, mawazo yote ya shule, niwe nimeeka pembeni. Kwa hiyo weekend niitumie kwa ajili ya mimi kwa ajili ya afya yangu ya akili, kwa ajili ya mambo mengine ambayo, nimeyafanya jumatatu hadi ijumaaa, sasa jumamosi nataka, ni dili na mambo yangu mwenyewe. Kwa hiyo muda mwingi sipati muda kusali vizuri. Nasali ndio kila siku lakini jumatatu hadi ijumaaa nakuwa nasali kidogo kidogo. Kwa ile weekend yangu napata sasa muda wa kutosha. Napenda sana kuitumia katika kufanya ibada kusali. Kwa hiyo na napenda sana kushiriki matamasha. Kama kuna tamasha la kikanisa kama mara mwisho tulikuwa tuna tamasha la wakatoliki lifanyika pugu nikapenda kusherehekea muda wangu wa weekend uko. Kwa sababu inanikuza kiimani zaidi na pia nakutana na watu tofauti nayajua mambo mengi ambayo kawaida hivi hivi nisinge jua kwa hiyo inanikuza na vitu vingi sana. Lakini pia hayo matamasha hayapo kila siku. Sio kama ndo nitakuwa kila jumamosi napata hivo. Kama kama siku hamna hayo matamasha napenda sasa mimi kufanya vitu ambavyo vita fumbua akili yangu, isiniweke katika mawazo, inieke katika furaha vitu hivyo mimi ninavyopenda, napenda sana kuogelea. Kwa hiyo jumamosi, na napenda sehemu tulivu kote kuogelea kwenye bahari, kwenye hizi swimming pool. Kote ni vizuri zaidi, lakini mimi napendelea niende sehemu ambapo kuna swimming pool na kuna bahari kwa wakati mmoja. Yani siyo kwamba niende kuogelea sehemu ina swimming pool peki yake. Au niende kwa ugelea bari ni amuna swimming pool. Kwa sabu yale maji ya baharini bwana ni ya chumvi yaani mi yaliniharibu ngozi nikawa mweusi. Kwa hiyo siyapendi sana kwa sababu nilikuwa na fululiza naogelea siku nzima. Kwa hiyo napenda niwe swimming pool. Kwa sababu yale maji ya swimming pool hayana mathara sana ndo maana napendelea zaidi. Lakini kuna ile nguvu inayotufanya tuwele balance force, sasa ile nguvu kwenye swimming pool haipo ni ndogo lakini nikiwa baharini ile nguvu ya kuelea ni kubwa sana kwa hiyo nakuwa naelea vizuri, kwa hiyo napenda sana nikiwa baharini yaani nikae tu. Nielee tu hata nisiogelee sijui nitoke hapa. Napenda nikae juu nielee. Niangalie juu kwenye mawingu. Nianze kufanya kufikiria vitu. Iniweke vizuri katika kia akili. Lakini pia kama sijaenda sehemu izo mimi napenda sana nature. Yani asili ya mazingira jinsi yalivo. Napenda sana. Kwa hiyo napenda niende sehemu ambayo ata kama sitapata kuogelea yani mimi nitakuwa na uwezo wa kua na ushirikiano kati ya nafsi yangu kati ya mawazo yangu pamoja na ile mazingira ya kiasili ninayo yaona. Napenda kuenda sehemu. Kuna sehemu pugu ni sehemu pazuri sana. Kuna miti imekaa vizuri ukijani mzuri yani ukiangalia we mwenyewe ina kushawishi kuendela kuwa eneo ile. Unapata nafsi ya moyo. Unapata amani ya moyo. Wewe ukiwa katika ilo eneo kwa hiyo ndo kitu ninachokipenda sana kwa hiyo sehemu kama hizo zinanipa utulivu, mimi cha kwanza kabisa napenda sehemunya bahari au sehemu ya maji. Lakini hata kama hamna basi ndo iwe iyo sehemuya asili. Kama niliokuwa nasema nikae pale. Nivute taswira, nivute sura ya baadhi ya vitu mbali mbali ambavyo vita nieka mimi akili yangu iweze kuchangamka, iweze kuwaza na vitu vingine. Lakini pia napenda kupata muda pamoja na marafiki zangu. Kwa sababu jumatatu hadi ijumaa nilikuwa busy na mambo ya kazi. Mambo ya masomo kwa hiyo weekend ndo kipindi ambacho nakuwa napata wasaa mzuri wa kuwa na marafiki kuongea hivi, je marafiki ana mambo yake kazini nina mambo yangu kazini kwa hiyo tunapokutana tunakuwa tunabadilishana.

Kumbukumbu za kutisha, zipo nyingi sana. Kwanza kabisa, nilivo hapo na adithia ya, nilivyo kuwa mdogo, hadi hapo, kwa sababu mimi na umri wa miaka ishirini na nne, nenda kutumiza ishirini na nne mwexi wa sita. Kwa hivyo kumbukumbu zangu, zipo tofauti, tofauti kulingana na umri nilokuwa nakuwa, hatua nilokuwa napitia, hatua zinavongezeka, unagundua kumbe haikuwa kutisha sana, mimi ndyo nilikuwa naogopa. Cha kwanza katika hatua ya shule ya msingi, shule nilokua nasoma, ilikuwa ni mbali kidogo na nyumbani, na ilikuwa ni sehemu ya mabondeni. Kwa hivyo ukitaka kwenda shule, unatembea umbali flani, halafu ukisha fika hapo, kuna kabonde unakapanda, halafu, ukifika juu, ndyo inakua papo, tambarare, unaendelea kutembea. Kwa sasa lile bonde naeza nikasema ni kama korongo. Lilikuwa linatisha, lina kumbukumbu za kutisha. Nilikuwa ndyo mdogo, darasa la kwanza nimeanza kama nina umri wa miaka sita, saba hivi. Nilikuwa mdogo, kwa watu wanapotutisha hili korongo siyo zuri, hili korongo likikuwa linatupa wasiwasi kidogo. Kwa hiyo sasa, kuna siku mvua ilinyesha. Sasa sisi hatujawahi kupitia hiyo kutishwa lakini kutokana na story za watu na sisi tulikuwa unajikuta umetishika So kwa hiyo siku mvua imenyesha pakawa ni ukitembea maji yanakufikia kama kiunoni ni maji mengi kwa sababu hiyo ni korongo maji yakinyesha yanaenda kukaa pale yanatuwaa pale. Kwa hivyo, kama sisi wanafunzi kwa sababu tulikuwa wafupi sio warefu kama tulivyo sasa hivi, maji yakawa yanakufikia kiunoni kama tu nusu wa mwili wako. Halafu kumbuka ni korongo lina matope kwa hivyo ni maji machafu kidogo. Ili manake mvua imenyesha tupo shule koili kurudi nyimbani. Ile ndyo ilikuwa njia. Ndiyo kulikuwapo kuna njia nyingine lakini niyakuzunguka sana na utatumia muda mwingi. Nayo ina matope kwa sabu mazingira kule sio mazuri sana mvua ikinyesha. Kwa hiyo sehemu pia ina matope, hiyo njia nyingine ukiamua uitumie, ina matope pia. Lakini sasa sikutaka kuzunguka sana, nikasema nichagwe hiyo njia yenye matope nianguke, ni akili za kitoto tu, lakini ile njia ndyo ilikuwa njia ya salama zaidi. Kuliko hii, tunapata maji, ni machafu, ivo. Kwa hivyo katika kushuka korongo, ilibidi tuvue viatu, tukaingia kule maji yakatufika nusu ya kiuno. Tuliogopa sana. Sasa tukaanza kutengeneza taswira. Wakati tunajua ni mvua imenyesha kila sehemu. Sisi tukaanza kusema kwa nini sehemu hii ndyo imekuwa hivi. Kuna vitu vibaye vitakuja kutokea. Kama story tulizokuwa tunaaisiwa vitu vitakavyo kuja kutokea. Kwa hivyo tukawa tunapita pale kwa wasiwasi, kwa uoga na giza lilikuwa limeanza kuingia. Giza lilivyoanza kuingia. Tukawa kama tuna hali ya kuogopa hivi. Tukapita, basi tupo njiani kwa sabu ni kuna kagiza kidogo. Tunaogopa, tunaogopa hasa kuna siku nyingine tena. Iyo mvua ilikuwa ni kwa ajili ya mambo ya kiasili tu imetokea. Sasa kuna siku nyingine watu wakawa wanasema, hii semu kuna wachawi, panatisha sana, sio sehemu nzuri. Tulikuwa tunaogopa. Sasa. Watu wakasema hivi, hii sehemu ikifika mida saa kumi na mbili kuna harufu nzuri ya kama viazi au chips. Sasa jiulizeni hamna nyumba huku tuseme kuna mtu anapika izo chipsi zimetokea wapi hiyo harufu nzuri imetokea wapi. Wakatuambia ndyo hawa machawi na majini wanatengeneza hivyo vyakula. Tukawa tunaogopa lakini kwa kuwa hatujawahi kutana nao tunasema huenda ni story za kufikirika tu sasa hiyo siku tumepita. Tukasikia harufu nzuri yaani kama zile chipsi za mtaani au mayai yakiwa chipsi yai ikiwa imetokwa kupikwa inavyokuwa na harufu nzuri. Sasa ya kule ilikuwa imezidi. Hata hii harufu ya chips yai. Unaeza ukafikiria ilivyo na kuangala kweli hamna nyumba pale ya karibu kwenye lile korongo. Sasa harufu inatokea wapi? Nyumba zipo mbali sana. Sio rahisi harufu itokee kule mbali. Ifikie pale tulipo. Tuliogopa yaani hatukuona kitu chochote cha kututisha. Kwamba kuna uwepo wa jini au uwepo wa mchawi. Lakini ile harufu na kukumbuka story tulioambiwa. Tuliogopa. Tukawnza hatukupita kwa kukimbia. Tukawa tunaogopa. Tukawa tunatembea faster. Tukasema hapa cha kufanya, tusiongde kwa sababu huenda ihivi vitu viombe sijui majini yatatusikia.

Napenda sana kupika. Nimeona hilo swali kwanza nimecheka sana. Mimi ninapenda sana kupika. Na sio tu napenda. Ninajua kupika vyakula vyote hasa sasa vyakula katika ya mazingira yetu ya kiafrika, vyakula ya kiTanzania. Ni mpishi mzuri sana. Na chakula changu ni kizuri sana. Ni kitamu sana. Na hii kupenda kupika haijatokea tu yaani imetokea huko napenda kupika. No. Ni kitu ambacho niliandaliwa. Tangia nipo shule yamsingi. Sisi hatukuwaga na mfanya kazi nyumbani. Nilipolelewa mfanya kazi ni labda kipindi nilivyokuwa mtoto mchanga. Hata sijafikisha miaka mitatu. Lakini vile nimeanza kuwa mkubwa mkubwa. Kwanzia na kwenye miaka mitatu hatukuwahi kuwa na mfanya kazi. Ni mama tu alikuwa anafanya fanya kazi zake mwenyewe. Kwa hiyo sasa tulivyoanza kukuwa kuwa kwa kuwa hakuna mfanya kazi. Na kupunguza kosti ya gharama za mfanya kazi. Kwa hiyo mama akaanza kutufundisha kidogo kidogo kazi za nyumbani, unambiwa uchukue fagio, ufagie vizuri, ndo mdogo mdogo unakuwa, unaelewa, unambiwa chukua vyombo, vioshe, siku ya kwanza utakosea, siku ya pili utakosea, ya tatu utajua kidogo, utaendela kujua kidogo mpaka ukawa unajua. Na kazi nyingine tulikuwa tunaanza kufundishwa kwa sababu hamna mfanya kazi. Na tupo watatu kwa hio kila mtu alikuwa anapewa majukumu yake. Kwa hiyo sasa mama yetu akaanza kutufundisha kupika. Kwa hio nilikuwa kwanzia nimeanza kujua kupika kwanzia darasa la nne. Lakini hiki kipindi cha la kwanza hadi la nne. Nilikuwa sipiki lakini mama akiwa anapika mimi nakaa pembeni. Namwangalia kila kitu. Kwa hio nilikuwa sijawai kujaribu kupika. Lakini nina uwezo kukuambia chakula fulani ukitaka kupika. Unaanzia hatua hii hatua hii hatua hii na ukaniamini kabisa ninachokisema kipo sahihi lakini pia nilipofika hio darasa la nne ndo nikaanza rasmi kupika. Nilivyoanza kupika nikaanza kufundishwa kwanza mboga kwanza hizi mboga kama maharage ndo nilianza nazo hizi mboga za proteini lakini kuachana na mambo ya nyama maharage, choroko naambiwa unaanza kueka kitungu naambiwa inafuata kitungu saumu naambiwa ndo unaanza kuyaunga au unaeka karoti nikaanza kuelekezwa mdogo mdogo nikaanza nikaanza siku ya kwanza mchuzi haukua mzuri ulikuwa na maji siku nyingine tena chumvi ikawa ndogo haijatosha siku nyingine tena chumvi ikawa kubwa yaani ikawa nyingi kwa hiyo kukawa kuna vikasoro vidogo vidogo. Lakini si unajua kama mtoto hawezi akazaliwa tu. Akajua kutembea. Lazima kuna hatua. Atazifuata. Na ili badae tu mtu atakua. Ameshakidhi vigezo katika hiko kitu. Anachotaka kujifunza. Na pia nilikuwa sijawahi kukata tamaa. Nilikuwa ndo kitu nachokipenda sana. Yaani nakipenda sana kwa hiyo nikasema hiki. Hiki kitu sikiachi. Siwezi kukiachia. Kwa hiyo sasa. Nikaja sasa paka nikajua yaani nikajua tu vizuri. Lakini kaa tu kwenye swala na mboga. Na mboga zenyewe, maharage, choroko, kunde, nyama ndi nilikuwa sijaanza navyo. Baada hapo, tukafuata sasa wali wali ndo ulikua mrahisi kwa sababu nilikua najua kama kilo ama nusu ni kiwango gani cha maji kinahitajika kiwango gani chumvi mafuta nilikuwa nakadiria alafu unaweka tu jikoni baada ya muda fulani unaangalia kama bado. Huongezi tena maji kwa sababu umekadiria kiwango sahihi. Kwa hiyo wali nikajua, kwa hiyo hadi naingia darasa la tano, tu na uwezo nyumbani ya asiwepo mtu lakini wakakuta chakula, kuna wali. Mboga za majeni nilijuaga, sikufundishwaga, sikufundishwa na mtu, mimi nilikuwa najua na nilikuwa najua ndo chakula rahisi sana kupika. Kwa hiyo mimi nilikuwa na uwezo, kama watu wametoka nyumbani na mimi nipo, wakakuta wali, wakakuta mboga yoyote kama maharage au hizi nafaka za aina hio, wakakuta na mboga za majani. Ni kama mlo kamili tayari wanaukuta. Lakini sasa nilivyoendelea kuanza kuwa mkubwa mama akawa ananielekeza ugali. Ugali nilipata shida kujua na nilikuwa siupendi kujua. Kwa sababu nilikuwa nikiupika unaumiza mikono nachoka kwa hiyo. Sikuwahi kuwa na nia ya kujua. Nikaanza kuwekeza katika vyakula vingine. Nikaanza sasa mboga ambazo niliziacha. Nikaanza nyama, nikaja samaki, nyama ya ngombe naongelea, nyama ya kuku. Nikawa nimekua mbobezi najua kupika katika ule umri hadi wa darasa la saba mboga za aina yote.

Video mtandaoni natazama katika sekta mbali mbali. Kwanza kabisa kuna hii mtandao ya kijamii ambao ndo inajulikana sana. Instagram, Facebook, TikTok, hizo ndo sehemu ambapo na YouTube nilikuwa nimesahau YouTube. Hizi ndo sehemu ambapo natazama video nyingi mtandaoni. Upande wa Instagram ni video nyingi ninazozitazama ni kwa ajili ya entertainment tu. Na entertainment zenyewe ni kwa watu maarufu ambao nawajua. Sio watu wapya wale watu ambao tayari nawajua kwa hivo nikiona stories zao, nione progress. Ni mtu unayempenda ufuatilie uone ni nini kinaendelea kwa huo upande wa Instagram. Kwangu mimi ni sehemu, sio sehemu ya kujifunzia kulinganisha na sehemu zingine za kutazama video mtandaoni. Lakini semu nyingine ni Facebook. Facebook huwa naangalia video sana. Kuna movie watu wanazipakulia kule. Kuna video watu wanafundishia kule. Na uzuri mwingine wa Facebook nilichokipenda ni wanalipa tofauti na Instagram. Kama nilivyosema Instagram ni sio sehemu yoyote ya kujifunzia. Lakini Facebook kuna walimu wa vitu vingi, wanakufundisha maisha, wanakufundisha ujasiri ya mali, jinsi ya kutengeneza baadhi ya vitu, kutajirika yaani wana mafunzo tufauti tufauti na marafiki wa kule naeza angasema ndo wakarimu kuliko marafiki katika sekta nyingine hizo za kutazama video. Na uzuri wa kule, wana malipo, ukitengeneza maudhui yako mazuri, wanakulipa, wanafanya malipo, ndo maana nasema ni nzuri zaidi nikilinganisha na ya kwanza nilotaja ya Instagram. Kwa sababu Instagram hawafanyi malipo yoyote. Ni wewe tu ujulikane na ukishajulikana ni makampuni yaje yaombe uwatangazie bidhaa zao. Yaani kama uwe wakala wa bidhaa zao na muamasishaji kwa sababu unakuwa ni watu wengu wanakujua kwa hiyo inakuwa rahisi wao kuuza bidhaa zao. Lakini sasa unaeza kuwa umejulikana lakini haupati hayo makampuni ya kukufuata. Lakini tofauti na Facebook Kile unachoweka mtandaoni. Kikia kizuri, kikiwa na maudhui mazuri kikapata watazamaji wengi wanakulipa. Lakini sehemu nyingine, sehemu pendwa. Ni sehemu ya tiktok. Hii sehemu bwana ni naiza nikasema ndo sehemu watu wamekuja kuitumia, wamechelewa kuanza kuitumia kuangalia video ukiilinganisha na hizo nilizotaja hizo za mapema kama Facebook na Instagram. Hii tiktok imeanza kufatiliwa sana kipindi cha corona sijui ilikuwaje lakini ilianza kujulikana kupata umaarufu. Jabo kuwa kipindi hicho nilikuwa bado sijaanza kuitumia bado sijaanza kuifatilia. Nilikuwa tu naona wenzangu wanavyoonyesha video zao zilizotokea tiktok kuzileta katika mtandao wa whatsapp. Nasema kumbe inaonekana nzuri, inaonekana nzuri nikasema na mimi nikipata simu nzuri inayo support hivo vitu nitakuja kuweka. So nikasema tu hiyo siku ebu niipakue hii kitu inaitwa tiktok inaezekana ni nzuri na kusema kweli ni nzuri yaani sijawahi kutafuta kitu labda nataka kujifunza kitu nikakosa kuna mwalimu wa kila kitu ukitaka jinsi ya kutengeneza nywele ukitaka jinsi ya mafuta ukitaka jinsi ya kuboresha sijui katika masomo ukitaka mambo ya career sasa sisi waandisi ukitaka kujua waandisi wanafanyaje wanafanyaje ukitaka kujua fursa za ajira yaani ni ina vitu vingi sana. Na ukiachana na hivo hayo mambo ya kujifunza ni vichekesho vya hali ya juu. Yaani ukiwa na mawazo yoyote, ukaingia TikTok, upitie video za watu uone. Ni sehemu ambayo inakupa burudani. Mimi naangalianga nikishamaliza manake ukiitumia mara mingi unaikinai. Kwa hivo mi napenda nimalize kazi zangu, nitulie hata siku nzima, ili vile nikiingia, na usipokuwa makini. TikTok unakuwa mrubuni naeza nikasema. Kwamba inakufanya uwe unaitumia yaani uwe umeathiriwa unataka kuitumia muda wote. Lakini pia ni nzuri, inatoa mawazo, inafanya vitu viende vizuri. Lakini nyingine ni YouTube, YouTube napenda sana kutazama. Ni nahisi.

Saa ninavaa, na napenda sana kuvaa saa kwa sababu s saa inakufanya uwe mtanashati uwe una mwonekano mzuri zaidi. Hata kama ni nguo ulivaa ni nzuri lakini ukivaa na saa itaonekana ni nzuri sana. Lakini mimi sio mtu sana wa kununua saa. Sani ni gharama sana jamani. Ukitaka saa nzuri zenye muonekano mzuri ngharama sana. Kwa hiyo, si napenda kuvaa lakini, sivai mda wote kwa sababu sio mtu sana wa ku nunua nunua, saa lakini pia napewa, napewangwa kama zawadi. Kwa kama nikipewa kama zawadi na naitunza sana, kwa sababu adi mtu akupi zawadi ya saa na saa yenye muonekano mzuri maanake ni saa ya gharama. Ni kitu cha dhamani, unabidi, ukipe heshima yake, ukitunze vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho, napenda sana. Kuv ku nikipewa yaani niki nikiheshimu kwa sababu mtu kafikiria. Uyu mtu hatakuwa napenda saana. Saa ya Eni katue la hake, kagharamikia. Lakini pia saa kuachana tu na muonekano. Hapo nimezungumzia muonekano. Saa inakusaidia kujua sasa hivi ni mda gani labda ulikuwa na ratiba ya kufanya kitu flani nasema nataka nijue ni naf nataka nitumie mda huu kufanya sasa ili ujue mda ulionipangia kufanya umetimia au bado umebakia una muda wa kufanya kitu kingine kwa sababu huwezi ukawa na simu mda wote, useme utaitumia saa ya kwenye simu apana. Ile ambayo unavaa mkononi, ndio nzuri ile inayovaliwa kwaivo utangalia. Kama hapa nilikuwa nahitaji kutumia lisaa lizima. Lakini, nimeshamaliza kazi yangu ndani ya dakika selasini, kwaivo naeza nkafanya mambo mengine kufidia mpaka ufike huo mda. Nisianze kukurupuka maanake nimeshamaliza na bado nina mda. Lakini pia unaweza ukasema. Nilikua nimejipanga hiki kitu. Nifanye kwa lisaa limoja. Ukiangalia saa mbona mda umeenda hivo. Zimebakia dakika ishirini tu. Kwa hiyo unaanza kuongeza speedi. Kama ulikua unaenda taratibu unasema kwa huu mda nilio nao unaeza usinitoshe ngoja tu. Nianze kufanya haraka Kondo inakusaidia kama hivo. Lakini pia kuachana na kujua sasa hivi unataka ufanye nini. Saa inasaidia sana sana kwenye awa walinzi wa usiku. Mtu ana anajua sasa hivi. Natoka saa ngapi nikaje mazingira nyumbani. Lakini pia sasa unavaa mkononi kwa sababu ukiwa umevaa mkononi hata kama ulikuwa na mambo yako uKishituka tu. Ivi sasa hivi saa ngapi ebu niangalie. Mbuna natakuwa nyuma sana na kitu fulani ambacho nilitakiwa kufanya na nisifanye. Lakini ni kusema kwele napenda sikuvaa saa zenye zile za dhamani zenye dhahabu saa zenye maa aina ya dhahabu Diamond. Yani zenye muonekano mzuri. Najua ni gharama sana lakini ndo aina iyo. Nazo zipenda lakini kikubwa zaidi. Nipee kama zawadi. Kwa sababu kutuoa hela yangu kununua. Ndiyo napenda sisemi kama sipendi maanake mwingine anaeza kasema. Kitu unacho kipenda huwezi kuangalia ni gharama gani utakichukua tu, ninakipenda saana saana sana lakini naona kuna vitu vingine zaidi nivifanye priority kwanza saa na ile nimepata hela lakini hii hela imekua nyingi sana ngoja ni niibwage sasa hapo kwenye saa lakini hapo bado nafikiria mara mbili mbili lakini mtu akinipa zawadi ata kama mwingine anaweza kasema zawadi haui hauiheshimu lakini ukitoa kwa hela yako itakuuma itaitunza mimi naheshimu sana zawadi za saa kwa sababu napenda saana. Na mtu hadi kwanini amekupa wewe saa hajaenda kumpa mtu mwingine. Mtu mwingine kampa kitu kingine wewe kakupa saa. Kwa sababu kasha jua umuhimu wa saa wewe ulionayo. Kasha jua itakusaidiaje. Na kasha jua ni kitu cha dhamani. Sasa mtu anakupa zaadi ya saa hiyo ya dhahabu ya madini ya Tanzanite. Eh, Tanzanite jamani ina mwonekano mzuri sana. Nilikutana na mtu rafiki yangu. Ana amevaa saa ya Tanzanite. Nikamuuliza gharama yake nikashutuka kidoga. Lakini nikasema hata hivyo ni kitu kizuri najua ni gharama kubwa sana unaweza ukafikiria mara mbili mbili lakini ukiangalia mkononi ukiangalia tanzanite vile inavyowaka ilivyongaa unasema atakama ni ya wakubwa acha nivae vitu vya dhamani kwa hiyo ina muhimu sana ni muhim.

Ndiyo tu mkweli, najua ramani inao umuhimu sana lakini, sio kitu ninachokifuatishsa sana kufatilia ramani lakini, mimi ni kusafiri, siyo kwamba sipendelei ni kitu ambacho sijajizoesha na sijazoea. Kwa kuwa kama naenda sehemu, kwasabubu mimi ninaishi daarslaam. Baadhi ya maeneo nayajua. Lakini haya maeneo ambayo labda sijafika, au sikumbuki vizuri, nimezoea nikifika na uliza, ndio tamaduni zetu tutulizo zoea wanamuuliza eti jamani, sehemu fulani ni wapi. Aa, hapo, unanyoshe na hii barabara, kunja kushoto pitia huku unachukua hayo maelekezo yote wakati una simu hapo unaweza ukaangalia ramani una bandle lakini bora utembee uulize lakini muda mwingine unauliza unapewa mwelekezo ambao siyo laakini sasa kwa sababu hatuja jizoesha. Na tumianga kwenye zile sehemu ambazo naona, hii sehemu ni kicheza kidogo napotea. Yaani siwaamini watu kuwauliza kwa hapa inabidi sina namna inabidi nitumie ramani. Lakini kuna sehemu naamini watu kwa hiyo kama naamini watu nawauliza. Lakini kuna sehemu unasema watu watanipoteza alafu nita kuwa nimepoteza muda na saa nyingine hata umepoteza gharama. Kwa hiyo sehemu kama hizo tena zile sehemu za mjini mjini sana ambapo aina watu ukitembea na watu walikuepo aonekani kama ni watu wa pale. Lakini watakupa mwongozo ambao siyo ndio hapo sasa inabidi eh GPS yangu iko wapi hebu niangalia ramani nipo wapi na elekea wapi. Kwa sababu kuna siku nilikuwa nafanyanga kazi za mafuta. Sasa napelekea bidhaa watu kwa sababu sina duka inabidi nawapelekea mimi nakaa mbezi. Kwa hiyo natoa bidhaa mbezi nawapelekea tu maeneo tofauti na baadhi ya maeneo ni maeneo ambayo nayajua hata kama najua kidogo naweza nikafika. Nikauliza hapa ni wapi nikapewa maelekezo. Nikaendelea na vitu vingine. Lakini sasa kuna sehemu ni mpya mimi ni mzaliwa daa. Lakini sijapita sehemu zote. Kuna sehemu sizijui kabisa, yaani mimi ni mgeni, sizijui, sizijui. Kwa hiyo nikifika pale ni kiangalia, hii faida ninayoipata, sitaki ipungue. Faida ambayo nilikuwa nimeitegemea ndio ibakie vile vile. Kwa hiyo sasa kama ni kisema ni amini watu, alafu sehemu nililoenda, sijui kabisa, sijai kufika ijapokuwa kwa kuna watu wanapita naweza nikawauliza. Lakini ile tahadhari ya makenaweza nikachukua boda, usafiri, unifikishe hiyo sehemu, kumbe hiyo sehemu siyo najua ndio mteja atakuwa ameshanielekeza lakini hawezi akawa anakuelekeza kila kitu. Utataka msaada mwingine, msaada wa pili kwenye vitu vingine. Kwa hiyo sasa nikifika maeneo kama hayo najua ni, ila nimeshajua naitakia nipate faida ya kitu fulani. Kwa hiyo nikicheza hapa, inabidi nipate mwelekezo kwa kutumia rumani ama GPS nitaingia kwenye simu yangu nisearch kama sina bundle nitakuwa siweki bundle bora nitumie hiyo hata mia tano kwa ajili ya bundle lakini nijue sehemu ninayoenda ni sehemu sahihi yaani ni sehemu sahihi kwa sababu kwanza sita mchelesha mteja. Kwa sababu ramani ni hapa unaenda hapa. Mimi sipiti kona nyingine. Naanzaje kumchelesha mteja. Kwa hivo sehemu kama hizo sina jinsi. Yaani sipendeleiki sana. Lakini kuna sehemu inabidi tu kwa sababu utakamishwa mtu amekupa kazi amekupa kazi hakujui ukakutana naye mtandaoni kwa sababu kama ninavosema sina duka ni mtandaoni mtu anakutafuta nahitaji bidhaa fulani, nahitaji mafuta fulani hujui mwongozo vizuri unafika mlikubaliana saa tano umefika saa tisa sababu sehemu uliyo kuwa unaijua ni siyo kwa umelekezwa sehemu nyingine au umeenda sehemu nyingine kwani umemcheleweshea na kingine cha kumcheleweshea umemcheleweshea muda wake lakini pia umejicheleweshea muda wako wewe. Kwa sabu ungekuwa umesha maliza naye umerudi kwa hiyo kama ulikuwa una mipango ya vitu vingine inakuwa haijakaa sawa na haijaenda sawa. Kwa hiyo pia kitu kingine ni unakutana na mtu anataka kukupa kazi. Anasema umefanya mahojiano tu sehemu kwa ajili ya kazi. Ukasema unabidi uje siku fulani kwa ajili ya mahojiano. Sasa ile ni kitu muhimu na hizi mahojiano yako kwa ajili ya kukupa kazi. Mara nyingi yanafanyika asubuhi. Kwa hiyo ukisema eti ni.

Zawadi nzuri, kwanza na zawadi nyingi, nzuri, nilizoai kupokea. Kwangu mimi, zawadi siyo adi iwe material thing. Kwa zawadi nzuri kabisa nilioai kupokea ni kutoka kwa mungu na hiyo zawadi naeza nikasema ni afya njema Mungu amenilinda na vitu vingi. Iyo ni zawadi kubwa, inapita vitu vyote. Kwa sababu, nimepata shida nyingi, tangia utotoni. Wakati mimi nazaliwa, nipo mdogo sana, nikaanza kuwa na tabia ya kula vitu. Sasa sijui ata kwa aji gani sikula sukari, nika kimbilia kula unga. Kwa nilikuwa na jaza maunga mdomoni na jaza maunga mdomoni. Nyumbani hawakujua. Kwaio sasa yosiku, mama ametoka, amerudi, amenikuta nimelala, nimejeza unga, umejaza mdomoni, paka sina hewa, nimeishiwa hewa, nimelala tu pale. Mama angu alikuwa kashao gopa. Anasema nimesha mpoteza mtoto wa ngu. Hapo alikuwa anajua. Labla nimesha fariki. Tulikuwa tuna mpangaji wetu mmoja anaitwa juma. Akaja. Sasa akawa anatoa ule unga mdomoni kwa ngu kwa kutumia mkono wake. Anautoa, anautoa, anautoa, anautoa. Gafla mama akaanza kuona nimekohoa. Eh, akapata auheni, akafurahi. Uko bado hujaisha anaendelea kutoa, akanipa maji. Hii na ongelea zawadi ya uhai lakini katika matendo tofauti tofauti ko hii ni zaadi kubwa sana kwa sababu ni singe kwepo hapa ni singe kwepo hapa hii kazi nayoifanya. Kwaio na shukuru mungu kwa ile zawadi amboyo niliipata kwa kipindi kile. Lakini tena kuna tukio jingine. Nivakuwa kuwa kidogo lakini bado mdogo siyo kukuwa kwamba najielewa. Nilikuwa napenda sana kuzurula. Sikai nyumbani, ntaka niende kwa watu, nikacheze, nikakae huko, nikajichafue. Si unajue bwana utoto ulivo sasa nilikuwa naendaga sehemu ambazo zinajulikana umenda hapa umerudi mzazi akitaka kutafuta anajua anaenda wapi ata kukuta iyo siku kwa kweli sielewi nini kilitokea nilenda sehemu ambapo hata nyumbani hawakujua ni meenda wapi yaani wameshazoea familia ambazo lazima ningekuwepo wameenda hapo wanaenda hapo wanaenda hapo hawa nikuti, wakienda hawa nikuti, hawa nikuti. Saa wakawa wamekaa wanajiuza mtoto yuko ameenda wapi leo. Sikawaida yake na ni mtoto mdogo. Ata ku au amenza kumuiba wakaanza kupata mawazo. Sasa baadaye ni karuli. Nimerudi nyumbani. Na nimechomwa na moto. Hiyo alama nilipokuwa mdogo hata daasa kwanza sijaansa. Lakini mpaka sasa hivi ni nayo. Sema ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hii imeanza tu kupungwa ule ukubwa. Lakini bado ni nayo. Unaulizwa umechomwa moto wapi sijui. Umetoka wapi sijui hIyo nilikuwa na umri mdogo sana. Kama siyo miaka mitano, siyo miaka minne, lakini mpaka sasa hivi, umri wangu wa ish na nne, mungu a kijalia, mwezi wa sita naenda kufikisha. Paka leo, hatujui ule moto, nilichomwa wapi, nilichomwa na nani, kwa niagani, na kwa nini alinichoma. Either au nilichomwa, au nimimi mwenyewe uliniangukia, yaani atukubata majibu sahihi. Kwa sababu uo mda, nilikopo bado mdogo. Iyo ni zawadi ya afya. Kwa nini ni simshukuru mungu kwa kunilinda? Iyo ni katika utoto wangu tu. Hata sijaanza kujielewa vizuri. Nimeshaanza kupewa ulinzi. Nimeshanza kupewa zaadi. Ya afya, kitu kingine tena. Mungu ananilinda sana. Ana zawadi ya uhai. Afya na uhai. Zaadi ya uhai. Vyote hivi vinaingia katika kundi moja. Kuna kipindi nipo hapa nyumbani, nyumbani kwetu kwa nje kuna kisehemu, kipo kwa juu kidogo, kime jengewa kwa hiyo, unatakiwa upite pembeni, usipite kwenye iko kisehemu kwa sababu kinanafasi ndogo sana, kuna uwezekano wa wewe kudondoka hasa hapo na hisi nimesha maliza hadi kidato cha nne, eh, na jianda asubuhi niende kwa ajili ya mambo ya twishen. Nika pita kwenye kila kinafasi, sinika anguka, nilianguka umbali mrefu, mama kasikia sauti pu. Akasima hee ni nini kwa kasima hee mungu msaidiye binti yangu. Atakuwa kashavunja miguu. Kwaiyo mama mungu amekaa pale ananiangalia. Anasubili nisimame aone na tembea aje nika kaa pale mwenyewe naogopa nimeshaanguka nilianguka vibaya naogopa eh mwenyezi mungu nikismama hapa nikoje nashangaa nanyanyua mguu mmoja unanyanyulika mguu wa pili unyanyanyulika niliamka nilitembea kama vile sijaanguka kuna maumivu niliyaskia lakini utembeaji ulikuwa ule ule ko.